Ndio, napenda kucheza ngoma kwa sababu ni jia nzuri ya kujieleza, kufurahia, na kushirikiana na wengine. Ngoma hunisaidia kuondoa mawazo na kunifanya nijisikie huru, furaha na hai. Napenda aina mbalimbali za ngoma, kutoka za kiasili, hadi za kisasa, kulingana na muziki na mazingira. Pia, kucheza ngoma na marafiki au familia kuna nisaidia kuimarisha mshikamano na furaha ya pamoja. Kwa jumla, ngoma ni burudani, mazoezi na njia ya kuboresha hizia zangu kwa wakati mmoja.

Mahali pa kihistoria ningependa kutembelea ni piramidi za misri. Ningependa kuona kwa macho yangu jinsi zilivyo jengwa na kujifunza historia ya kale ya wa misri. Mahali hapo pana historia ndefu na siri nyingi na ninaamini kupatembelea kutaungeza uelewa wangu kuhusu ustaarabu wa zamani.